Kazi ya ushirikiano na wenzangu Nathani ni huwa naanza na mawasiliano ya wazi na ya heshima huwa najitahidi sana kuelewa majukumu ya kila mtu au kila timu. Na kusikiliza mawazo yao kabla ya kutoa yangu. Hii ni nzuri kwa sababu inamweka kila mtu katika timu na kazi takuwa nzuri. Pia hii huwa ina nisaidia kujenga mazingira ambayo kila mtu anajisikia yuko huru kuchagia bila kuhukumiwa wala kukaziwa. Pia huwa napenda sana kushirikiana kwa vitendo. Nikiona kuwa kuna kazi inayohitaji msaada. Huwa ni kotayari kusaidia na kushirikisha wengine. Hasapale na poitaji msaada. Naamini ushirikiana si maneno tu bali ni vitendo vya kila siku. Kama kushirikiana tarifa kuliza maswali kwa ufanisi zaidi huku kila mtu aki wahuru.

La, ndege, nadhani njiwa ni ndege. Nimefuga njiwa kadhaa wakati mmoja. Lakini kwa sasa sina ndege wa kufugwa nyumbani ingawaje nawapenda sana ndege na kuwatizama huwa napenda kuwatizama wikendi wakiwa katika mandhari yao ya kawaida. Sidhani nina nafasi au muda wa kuwafuga kwa sasa. Kwa sababu kufuga ndege huwa kunahitaji uangalizi na mazingira maalumu ambayo hata kwa sasa pale napoishi hatuwezi kuyapata. Kwa hivyo ninaona ni bora kuwaangalia tu au kuwafurahia pale napokutana nao badala ya kuwafuga nyumbani na kuwatesa.

Naam, napenda kutembea msituni safari za msituni hasa za kutembea tu iwe hasa wakati wa jioni au asubuhi kabisa nadhani ni safari ambazo ni za kutuliza akili kwa kiwango cha juu sana. Ni safari ambazo zinaipa nafsi yako uwezo wa kuyaangalia mazingira na kuyafurahia kwa hivyo safari hizi napenda sana kwenda msitu wa karura wakati nipo na wakati katika wikendi au hata katikati ya siku kama vitu hazikwendi sawa huwa napenda sana kwenda katika msitu wa karura na kutembea tu asubuhi hasa. Unaposikia ndege wakiimba na baridi inapokupiga pepo mwanana nadhani ni kitu kizuri sana kwa hivyo naam napenda sana kutembea msituni.

Napendelea kunyoa ndevu, nandhani kidevu kisafi huwa ni kizuri. Tena napendelea hivi kwasababu ni kiasa ndevu zikiwa nyingi huwa ni kama nahisi kujikuna kuna kwenye kidevu. Kwa hivyo, mapendeleo yangu ni kuzinyowa, ingawaje wapo wanao pendelea kwamba ni kianche kidevu kivalike. Lakini huwa sina haja sana huwa halini Shitui kwamba yupo mtu anayetaka nifanya kitu kwa naamna fulani Mimi hupenda kufanya kitu jinsi ni navyohisi. Jinsi ni navotamani kukifanya jinsi ninavyo kifanya mwenye. Kwehivo napendelea kunyoa tu.

Anapenda kuandika na kompyuta, nadhani kuandika na kompyuta kumeraisisha kazi siyo ngumu kama ilivyo kuwa kitambo kwamba lazima uandike na mikono. Pia sababu nyingine ambayo napenda kuandika na kompyuta ni kwa sababu ya uwezo wa kuweka nakala ya mandishi yako kwa urahisi. Unapoandika na mkono huwa ni rahisi kupoteza nakala yako. Kwa mfano maji huenda yakaharibu kurasa za kitabu ulichokiandika ndani au daftari. Hivo napenda sana kuandika na kompyuta kwa sababu ni rahisi, ni haraka. Na pia ile uwezo wa kuweka maandishi yako vizuri unaweza kuyatuma katika vitu vingi sana ukaviweka ikatulia kwenye maeneo tofauti.

Jamii yangu nathani inanisaidia kwanza kabisa kwa kulipa ushuru. Hata ingawa hautumiki jinsi inavyofaa lakini huwa naamini kwamba ni ni wito wangu kama mwana jamii kulipa ushuru. Hili shuguli nyingi zifanye na serikari. Pia jamii yangu nadhani nawasaidia kwa kuwa mtu mzuli mtu ambaye hasumbui. Siwaibii watu, siwafurushi watu, sivurugani na watu nadhani unapoleta utulivu katika jamii pia ni njia moja wapo ya kusaidia jamii aa pia kuna wakati tunakwenda inje kusafisha mazingira ingawaje sio jambo nalopenda kulifanya. Kwa saabu tunaposafisha tena kukaja kukachafuka ina maana kwamba ni shughuli ambayo hai tusaidii kama wana jamii kuna watu ambao wanapata furaha kwa kuchafua mazingira. Yelishisi tuje tuyasafishe awani. Kitu kingine na chosaidia jamii ni kuwa hamasisha kuhusu kuelewa sheria ya lemba ya wanaweza kuyafanya. Au wakashindwa kuyafanya. Kutokana na sheria nadhani vitu vidogo tu. Lakini kwangu na amini kuwani sehebu kubwa ya kila mwana jamii tunapochukua majukumu yetu kama wana jamii inakuwa rahisi kwa jamii kusonga mbele.

Neno siri au passwordi kama inavo julikana kwa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sio usiku. Kila siku naamka saa kumi na moja alfajiri. Nadhani hii ni mapema kulinganishwa na jinsi watu wengi wanavyoamka. Lakini pia kama kazi itabidi kwa mfano kwa sabu nashirikiana sana na watu wa marekani katika kazi zangu za uandishi wa programu wa VBA. Basi kuna wakati huwa silali kwa wakati. Kwa hivyo unapolala kwa mfano kama saa kumi asubui inakua ngumu kuamka saa kumi na moja alfajiri. Kwa hivyo kuna wakati nitaamka mchana baadaye. Kwa sabu nimelala usiku au nikaamka mapema. Lakini kawaida mie huamka asubuhi mapema saa kumi na moja alfajiri. Ingawaje inalingana kwa mfano kama umefanya kazi mbaka usiku huo basi inakua ngumu kuamka asubyoi. Lakini mie siyo mtu wa kuamka usiku ni mtu wa kuamka asubuhi asubuhi ya mapema.

Mchezo naopenda kucheza. Mchezo wa kwanza naopenda kucheza sana ni tenisi. Mchezo wa tenisi naopenda kwa sababu ya wale waliokuwa ndo wachezaji bora wakati tunakua. Nathani nilipenda sana Rafael Nadal nilipokuwa hasa kutokea kijijini ilikuwa ngumu kuelewa kumba huu mchezo wa tenisi unachezwaje. Lakini nika ya kumpenda tu Rafael Nadal. Padaye nikaja nikampenda Djokovic Kukwikawa ndo mchezo naotaka kujiusisha na nilipokwenda shule ya upili nikapata kwamba wana uo mchezo. Kwa hivyo nikajiunga na wao na nikaucheza tokea kidato cha kwanza mpaka cha nne. Niliwai kuwakilisha tu shule maramoja. Ndiyo mchezo ambao naupenda nathani ni mchezo ambao ninaweza kucheza kwa ulaisi. Mchezo mwingine ambao naopenda kucheza ni mchezo wa chess ambao kwa sasa jina lake la kiswaili kidogo si kumbuki. Na mwisho kabisa kama kila mtu anavyopenda basi mchezo wa soka. Lazima mtoto wa kiume ameucheza mara kwa mara.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu nadhani humu nchini ni FC Leopard inaitwa ingwe nadhani nimeipenda kwa sababu mjomba wangu amewahi kuwachezea. Lakini majuu timu ambayo naipenda ni Manchester United. Timu ambayo kwa sasa inatupa shida haitupi raha lakini nimeanza kuisherehekea timu ya Manchester United na kuishabikia. Tangia mwaka wa elfu mbili na sita na mchezo wa kushangaza wa timu yangu ambao nakumbuka ni mchezo tuliocheza na Manchester City. Mwaka wa elfu mbili kumi na nane tulikuwa tushashindwa magoli mawili kisha tukatoka nyuma tulikuwa chini ya Jose Mourinho tukatoka nyuma na kushinda mechi hiyo magoli matatu kwa mawili. Mchezo ambao Paul Pogba alicheza mchezo mzuri sana mchezaji ambaye nampenda katika timu mchezaji aliyefanya nikaanza kuishabikia Manchester United ni mchezaji Wayne Rooney lakini kwa sasa mchezaji ambaye ninayempenda katika timu hiyo ambayo ni ni timu dhaifu kwa sasa haitupi raha lakini naamini kwamba Lisandro Martinez ni mchezaji mzuri. Timu yangu inaposhinda kwa sasa hainipi ule msisimko niliokuwa nikipata kwa sababu tunashinda lakini tupo pale tu, hatukwendi mahali kwa hivyo, hainipi huo msisimko lakini nchini nadhani ingwe inaposhinda napata msisimko kwa sababu kwa sasa tupo juu ya ligi na huenda tukapata taji baada ya miaka ishirini na.

Maua nayapenda hamna mtu asiyependa mauwa ni kidhani. Mtu yeyote mbaye ana uhuruwa wa kujieleza mtu yoyote ambaye anapenda sanaa. Basi maua ndo sanaa ya mazingira ndo sanaa ya mimea. Kwa hivo maua ninayopenda sana. Hasa maua ya kwa kimombo yanaitwa Rose ni maua ambayo yanaleta msisimko unapopewa maua na mtu yeyote basi inamaanisha kwamba kakuwaza kakuhisia ni kitu kidogo mbele ya watu machoni. Lakini unapopewa basi ni kitu kizuri kitu cha kufuraisha moyo.

Kitu gani ambacho sikuwa hifanya wakati wa COVID. Na COVID ilipokuja tulifanya vitu vingi sana. Na nandhani yoga ilikuwa moja ake Yoga ni kitu kizuri. Nandhani kwa watu wengi hawaelewi lakini unapoanza kufanya kuna msisimko fulani ambao yoga itakupa. Kwa hivo yoga nandhani ni kama kitu mbacho kina staili yeshima yake kina staili kupewa wakati wake hakifai kufanywa kwa haraka wala kwa kutaka kupata kitu kwa haraka.

Naopenda wote, lakini nathani nampenda mbwa sana kuasabu mbwa siyo tu mnyama wa kufugua. Mbwa ni mnyama ambae anaishara ya kiume. Mbwa ni mnyama mbae natiwa pale kulinda boma. Mbwa ni rafiki sana wa mtoto wa kiume. Kwa hivyo napenda mbwa. Nathani hii inalingana na kuwa niliwai kuwa muindaji nikiwa mdogo asa wakati tunakuwa na kwevo sikuzote nitaegemea upande wa mbwa. Lakini hii haimanishi kwamba namchukia paka. Paka pia ni mnyama wa nyumbani mzuri lakini mapenzi yangu yapo kwa mbwa.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha nathani ni uharaka wangu wa kuandika programu. Unapoandika kodi ya programu nathani haraka yako pia huwa muhimu. Asa unapopata mipangilio kama programu inafanya jinsi ilivonuia kufanya. Basi pia uandishi wako inaitaji kuwa wa haraka. Ili kupata vitu vingi na kufanya shughuli kwa wakati. Kwa hivyo nathani kwamba uharaka wangu wa kuandika kodi bado haupo mahali mbapo nakisia nastahili niwe. Kwa hivyo nathani ni ujuzi ambao naitaji kuimarisha. Ujuzi mwingine ambao naitaji kuimarisha. Hii nayo ni upande wa uhandisi. Nathani kuandaa michoro ya kihandisi ya manyumba na majumba yanayojengwa ni ujuzi ambao sijaimarisha, sijaufikia kileleni kama inavostaili. Kwa ivo ni vitu viwili ambao nataka sana kuvishugulikia.

Mara nyingi asubuhi nadani na nakula sana kahawa na viazi vitamu. Naamkia kila asubuhi kama chakula cha asubuhi. Na mara nyingi tu sipendi chai wala chakula cha unga wa ngano na vitu kama hivo.

Naam, napenda kuangalia nyota, haswa napokuwa mahali penye utulivu na giza tu nzuri bila kelele nyingi wala wasiwasi wa usalama wa mahali pale. Kutizama nyota huwa kuna nifanya nijisikie mtulivu na kunani kumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa kuliko matatizo ya kila siku. Pia kuangalia nyota huwa kuna nipa mda wa kutafakari na kueka matazamo wangu sahihi. Sio kwamba nafanya hivi mara kwa mara. Inalingana ni kipata nafasi. Huwana penda skidogo tu kusimama na kutizama anga. Hasa unapokuwa upo mjini ambapo majumba makuu yameharibu. Mazingira hayo ya nyota napokuwa kijijini sana na penda kutiza ma nyota. Saabu ni ngumu wa si rahisi sana kuziona nyota mjini. Na ni jambo ambayo ni muhimu sana. Wakati mambo mengi ya nakuzunguka akilini.

Maoni kutoka kwa wengini, nathani na sehemu mbili tu ya maoni kutoka kwengini kuna yale maoni mbayo sitayapokea kabisa kqa mfano mtu anapotoa maoni ya kejelia. Maoni ya kudidimisha ndoto zako huwa siyapokei, huwa siyaruhusu kuja katika akili yangu. Lakini maoni mbayo ni ya kunirekebisha, maoni ya kunieleza kwamba hapa hata ingawaje umgependa kufanya hivi ya umefanya hivi. Nadhani njia hii ingekuwa bora. Basi maoni haya hua na yapokea vizuri. Kwa maana mtu asiye kubali kurekebishwa sithani kama njia yake ni ya mbali sama. Unapopokea marekebisho kupitia kwa maoni ya wengine. Haa inakuwa ni kitu kizuri. Kwa ivo upokezi wangu wa maoni unalingana. Huwa labda nitayapokea na niyatumie kujirekebisha au kujilainisha. Lakini kama ni maoni ya kipuuzi ya kipumbavu wa siyapokei kabisa. Siyaruhusu kuingia akilini mwangu yakanikosesha usingizi.

Vitu ambavyo napenda kuvinunua zaidi inalingana kama kila ninachokinunua kila siku. Basi vitu vya kawaida tu vya nyumbani. Lakini vitu ambavyo napenda kununua ni viungo vya tarakilishi. Huwa napenda sana nahisi furaha. Naponunua RAM stick mpya au nikanunua SSD storage mpya au nikanunua GPU mpya. Hivyo ndiyo vitu vinavyonipa furaha zaidi. Kwa hivyo ndiyo vitu ambavyo napenda kuvinunua zaidi. Hata ingawa sivinunue kwa sana kwa sana kwa sababu bei yake ipo juu. Lakini ndivyo vitu ninapenda sana kununua. Lakini vitu navyonunua sana. Kila saa na wakati wote vitu vya nyumba tu kama kahawa, majani, sukari. Lakini kitu ninachokipenda zaidi ni kitu chochote ambacho ni kiungo cha tarakilishi.

Kushiriki kwangu katika jamii yangu huwa ni njia rahisi tu lakini yenye maana. Kwanza kabisa huwa najitahidi sana kwa mtu wa kuaminika. Na mtu ambaye na shirikiana vizuri na watu wanaonizinguka. Kwa mfano kama kuna jambo linaloitajika msaada ushirikiano huwa niko tayari kuchangia kwa uwezo wangu. Iwe ni kimawazo, muda, kitendo au labda kifedha. Pia mi ushiriki sana kushirikisha ujuzi wangu. Kila napowezekana kwa mfano kama kitu kinaitaji ujuzi wangu. Kama muhandisi au mwandishi wa programu za VBA. Huwa najitolea kusaidia jamii. Kama kuna mtu ambaye anaitaji msaada wa kuelewa jambo fulani au kutatua tatizo pia mimi huwa niko wazi sana kusaidia naamini kwamba kushiriki katika jamii si lazima iwe kwa vitu vikubwa sana lakini inapoitajika nadhani pia ni mchango muhimu katika jamii na hivo ndivo mimi ushiriki katika jamii.

Natumia mitandao ya jamii kwa sana naipenda. Nathani natumia zaidi ya masa maane kila siku kwenye mitandao ya jamii ishipokuwa wakati ambapo naweka simu kando kwa siku nzima haswa jumamosi. Natumia mitandao wa kijamii wa reddit sana kisha unafuatwa na twitter alafu whatsapp kwa mambo ya familia na kidogo Instagram kwa mambo ya biyashara na shuguli za kutafuta wateja katika shuguli zangu za uwandishi wa programu za VBA. Mitandao ya kijamii licha ya kuwa ina madhara yake ambayo kwa ukweli ni mingi kuliko manufaa yake. Lakini nadhani ni kitu ambacho hatuwezi kukitoroka. Kwa hivo tunakitumia kufanya uchunguzi wa mambo. Kufanya uzaji wa vitu kueneza sera na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivo natumia mtandao ya kijamii sana. Lakini natumia mtandao wa kijamii wa reddit sana. Ukifuatwa na twitter alafu whatsapp, alafu instagram, facebook. Kwa situmi kidogo pia mtandao ya kijamii unaoitwa signal. Pia na utumia.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani nadhani nina miji miwili na yani lazimu kusema moja tu. Mji wa kwanza ambao ningependa kutembelea ni Dakar pale Senegali. Ni mji ambao una historia, una watu ambao wana historia yao. Na pia jinsi tu mandhari yake yalivyo ni mji ambao natamani sana kufika pale. Hasa kunapokuwa na ile Dakar Rally ya magari ambayo yanaendeshwa vumbini huho mchezo ndio kitu ambacho natamani kukitizama kule Dakar. Kisha mji mwingine ambao ningependa kutembelea duniani Katalunya. Kule Barcelona uhispania hiyo ndiyo miji ambayo ningependa kutembelea duniani.

Likizo yangu ya ndoto mahali mbapo ningependa kwenda sana licha kwa nimetaja miji miwili mbayo ningependa ikiwa dekaya na katalunya. Mahali mbapo ningependa sana kwenda kwa shughuli ya likizo yangu ya ndoto ni Buenos Aires kule Argentina. Kuna ufukuwe, kuna milima, ndani ya mji. Kwa hivyo ni mahali mbapo ningependa sana kwenda. Kitu mbacho ningependa kufaya huko ni kutizama. Kuihisi tu ile hisia ya kua pale, kutangamana na watu wenye historia kubwa. Historia kuu kama watu ambao wanakaa mji wa Buenos Aires. Mutu ambaye ningependa kusafiri naye ni mke na wanangu. Tahitaji sana kupumzika. Sio kutembea sana. Kupumzika tu safari ziwe zile za lazima kwa mfano kwenda milimani na kwenda ufukuweni baadae lakini nitahitaji sana kupumzika wakati huo wa likizo.

Napenda sana kufanya kazi na wengine. Unapofanya kazi na wengine inakupa nafasi ya kukua sana. Ki uzoevu. Pia nafasi yako ya kushughulikia changamoto inakua nzuri kwa sababu changamoto zipo nyingi. Na watu wanasuluhu tofauti tofauti. Munapokuwa kama timu kwa pamoja munapata kwamba jambo ambalo huenda lingekusumbua likachukua muda wako mwingi munalishughulikia kwa wakati na kuimaliza vizuri. Pia kufanya kazi na wengine kuna kupa nafasi ya kukomaa ki ujuzi kumaana unapomsaidia mwenzako mahali alipokwama. Ukamuuliza mwenzako mahali alipokwama. Unapata kwamba inafanya ukomae ki ujuzi na kuongeza ujuzi na kushinikisha ule ujuzi ambao unafahamu kusalia katika akili yako.

Zawadi nzuri sana niliwai kupokea ni GPU, ni graphics card ambayo ililetwa na mteja wangu wa marekani. Linitumia ya kushitusha tu haikuwai kutajwa mahala popote. Kwa hivo nilipokea tu ujumbe kwamba mzigo wako ushafika njoo uka uchukue. Nilipokwenda nikapata ni GPU nzuri zaidi. Niliwai kutaja tu maramo janatha ni mwaka awali. Ni kamaliza kuwa GPU yangu. Kidogo inashida. Kwa ivo baada ya mwaka kupokea GPU Kwa mtu ambaye yupo mbali sana nawe na thani likuwa ni zawadi nzuri. Lile wazo la kwa mba mtu anaweza kufikiria kitu kama hichondo linalofanya hiyo zawadi kuwa nzuri zaidi. Niliyowai kupokea.

Shughuli yangu ya kupendezwa mara nyingi huwa ni kuandika na kutatua changamoto za kia kili. Huwa napenda sana kupanga mawazo yangu niunde mifumo ya suluhisho. Na kisha nione jinsi matakayo na kueza kubadilisha mambo kwa ufanisi kabla ya kuyaanza. Hii huwa inaniweka kwenye hali ya kutulia, lakini ambayo ina msisimko wa akili. Pia huwa napenda sana kuchunguza teknolojia na mbinu mpya. Hasa zile zinazoweza kurahisisha kazi zangu au kuniongeza ujuzi zaidi kazini. Shughuli hizi naamini huwa zina nipa furaha na kuniridhisha kwa sababu zinachanganya ubunifu, maantiki na nidhamu kwa wakati mmoja hata ingawa vinaweza kuonekana kama vitu rahisi machoni pa watu wengine lakini unavovifanya jinsi hiyo. Unupata kwamba ni vitu ambavyo vina kuwa vina kuhitaji sana.

Alaa, sipendi sana kupiga vyombo vya mziki. Nathani uhusiano wangu na mziki ni kusikiza tu vibao vile vya kitambo vya awali na vya sasa ambavo ina manufaa kwangu. Lakini kupiga chombo cha mziki nimewahi kujaribu tu kucheza gitaa lakini sio kwamba napenda. Sidhani kama nani shabiki wa mziki au vyombo vya mziki.

Lugha ambayo ningependa kujifunza nadhani ni lugha ya kigiriki. Nathani ni luga mbao ni aina yake tu. Nilugha ambayo ni tofauti sana na zingine. Pia ningependa sana kujifunza kwa sababu ni na marafiki wengi wanaotokeo ugiriki kwa hivo kama nikijifunza lugha hiyo nadhani mawasilino yetu yatakuwa rahisi. Nilugha ambayo ni meianza kujifunza haswa baada ya kujifunza kispanyola. Na thani itakuangumu kidogo kujifunza. Lakini najita hidi. Kwa ivoo lugha hii ya kijiriki ndoluga mbayo ningependa sana kujifunza.

Naam hamna chakula kitamu kama cha nyumbani siku zote napenda sana kula nyumbani. Kama mwanamke wangu ameanda chakula, tukashiriki chakula hicho na wanangu au kama nikienda kwa mamangu, nikapata asha pika asha anda chakula nikala hicho ni chakula ambacho hamna chakula chochote duniani kitakacho ondoa au kuchukuwa nafasi yake. Lakini kwa kufanya tu majaribiyo na kutaka kujua jinsi gani watu jamii zingine zinapo penda chakula chao basi ndio inalazimu wakati mwingine kula inje na vyakula vyote ni vizuri haswa unapo chagua mahali ambapo upishi ni mahali ya juu. Lakini kabisa siku zote hamna chakula ambacho kina zidi chakula cha nyumbani ambacho kime andaliwa na mapenzi ndani yake kama baadhi ya viungo ya chakula hicho.

Mchango wangu katika kulinda au kutunza mazingira nadhani ni mchango chanya sana. Lakini ambao na tumai kwamba una manufaa na ni muhimu sana. Mimi hujaribu sana kupunguza taka na kisha kugawa taka kwenye makundi kama plastiki karatasi na chunguzo au kuhakikisha kwamba vipande vinavoweza kurejelewa vinaenda kwenye sehemu sahihi. Pia huwa napunguza matumizi yasiyo ya lazima ya umeme au maji. Hii, huenda ikawa mchango mdogo inapoonekana katika upande wangu. Lakini kama kila mtu atafanya hivi basi inakuwa na manufaa zaidi. Na napendelea sana kutumia njia mbadala ambazo zinapunguza uchafuzi. Kwa jumla naeza sema kwamba najitahidi kuwa makini na matendo yangu ili kusiwe na athari mbaya kwa mazingira kama kutupa taka ovyo. Au wenzangu.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo ambayo ilikuwa inahusiana na kujenga vitu. Kwa mfano nilipenda sana kujenga majumba yale ya utotoni wakati tunacheza michezo tukajenga madaraja. Nadhani ni kitu ambacho kilichangia baadaye kuchagua uhandisi kama kitu ambacho nilipenda sana. Na ni mchezo ambao nimecheza. Pia utotoni nimecheza soka sana. Ile ya utoto napovumba mpira wenyewe mkauunda kutokana na karatasi. Kisha mkaucheza. Ni vitu ambavyo tulipenda tu kama watoto wa kawaida. Michezo hiyo lakini mara nyingi nilikuwa najipata kwamba ninapocheza nipo sehemu za mito najenga temu kisha nipo kwenye sehemu zingine najenga nyumba za utotoni tu vitu kama hivo.

Nimepiga kura nadhani nimepiga kura mara mbili kwa sasa na ni kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kupiga kura kisheria mara mbili tu maishani. Mara ya kwanza nilipiga kura mwaka wa elfu mbili kumi na saba na nimepiga pia kura mwaka wa elfu mbili ishirina na mbili. Naamini kwamba kupiga kura ndo ni kitu ambacho kila mtu anastahili kufanya. Ni sharti mtu apige kura ili aamue uongozi anaoutaka. Hata kama huenda matokeo ya siwe jinsi unavyotarajia ni vizuri unapotokea na kuamua kujichagulia mwenyewe mtu ambaye ungependa akuongoze. Kwa hivyo naamini sana nimepiga kura na nitazidi kupiga. Nadhani ni sharti nipigekura. Shio kama ni kitu cha hiari ni lazima watu wapige kura ili usije kulia. Baada ya kumba hali chaguli wanani tunapomchagua mtu tunayemtaka wate basi nafasi za kumpata au uwezekano wa kumpata unakuwa juu.

Somo ambalo nilipenda shuleni ni somo la hisabati. Nadhani sababu kubwa ya kuipenda ni walimu ambao niliwaikuwa nao wa hisabati walikuwa ni walimu ambao ni wazuri. Pia kingine nilichozingatia katika hisabati ni somo ambalo nila changamoto nyingi. Inaitaji kufikiri, haliitaji tu kushika vitu kumbaa hivyo vinafanya hivyo. Kuna wakati unapatana ni swali ambalo kidogo linaitaji kufikiria nje ya mambo uliyofundishwa na ndiyo sababu nilipenda sana somo la hisabati na unapopenda somo kafanya vizuri katika somo hilo unazidi kulipenda tu.

Napenda sana ugali kuliko wali. Kwa sababu ugali unaeza kuendana na vitu vingi kuliko wali. Kwa hivyo inakua rahisi kula kitu ambacho ni rahisi humu nchini kukichanganya na kitu kingine. Wali ni mtamu ndiyo. Lakini kuna vitu ambavyo havitaendana kwa uzuri. Kwa hivyo sababu hii ndo inafanya napenda sana ugali.